Naam, napenda kutumia maziwa wakati na ambapo sina kazi, ili niweze kujituliza vizuri. Maziwa ni kitu ambacho husaidia mwili, husaidia mifupa, na vile vile kwenye ufisi wa menu kusaidia kuweza kupa nguvu. Maziwa ni kitu na ambacho hutumika na watu wengi kwa manufaa mingi.

Naam maishani mwangu mimi hupenda kucheza Chess Chess ndiyo mchezo wa ubao ambao ni nao upenda zaidi watu wengi hawapendi kucheza Chess kwa sababu huonekana kuwa mchezo mgumu Bali kwa sisi nambao tunaelewa kucheza huonekana mchezo rahizi na mchezo wakufurahisha Chess ndiyo mchezo nambao ni nao upenda zaidi wa ubao na ndiyo mchezo nambao mimi hushiriki Wakati wangu wa mapu mziko.

Somo la sayanzi ni somo na mbalo nalipenda zaidi na huwa nalienzi kwa dhati Somo hili huwa hufunza watu manufaa mengi kama vile kuweza kufumbua maneno ya falcano mambo ya zamani vile vile huweza kukumbusha mtu mambo ya liofanyika miaka ya kale.

Naamu, malengo ambayo ni nayo katika kazi yangu ni kuweza kuwasaidia watu kupata suluhu, kuwaonyesha njia inayostaili, kuweza kuwarekebisha wanapokosea na kuweza kuwasaidia kwa majibu ili mtu wanapuniuliza chochote, mimi na mpajibu ambalo ni sahihi hayo ndiyo malengo ambayo ni nayo kwa kazi yangu ili kuweza kusaidia kila mtu na kuweza kuimarisha kila mtu.

Naam wakati mwingi mimi hupenda kuandika ilikuweza kuiboresha hati yangu ama kuboresha mwandiko wangu Mimi hupenda kuandika jumbe fupi ama arafa na kuweza kuzituma kutumia platform kama vile Whatsapp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram na mitandao mengine mengi ili kuweza kufikisha ujumbe kwa rafiki, jamii na ndugu ilikuweza kuwasiliana kwa ufupi.

Na utotoni mwangu nilipenda mchezo wa kandanda, mchezo huo mimi huupenda hadi wa sasa Mimi hutumia muda wangu wa mapumziko kucheza kandanda hili kuweza kuboresha uchezaji wangu, kandanda ndio mchezo na mbao mimi naupenda zaidi Mimi hupenda kutazama michezo mingi ya kandanda ili kuweza kuongeza ujuzi wangu zaidi.

Naam, mimi hupenda kutumia kinywaji cha juisi Juisi ndiyo mimi huitumia wakati kuna joto jingi, wakati kuna jua kali au wakati inahitaji kuweza kupata mapumziko yangu, mimi hupumzika kwenye chini ya mti nikitumia kinywaji cha juisi Juisi ndiyo kinywaji na ambacho mimi hukipenda zaidi.

Naamu kuna waandishi wengi wameanza kuviandika vitabu vingi ila kwangu mimi nina wandishi wawili na ambao ndo waandishi waliyo bobea wala bin wala ni muandishi na ambaye ninaye mpenda zaidi na napenda kusoma vitabu vyake vile vile ken Walibora hao ndio waandishi na ambao mimi hupenda kusoma vitabu walivyo vyandika wandishi hao ndiyo wandishi waliyo bobea.

Na wakati mwingine mimi hupenda kuitumia asali kama vile kupaka kwenye mkate wakati mwingine kuila ikiwa kavu vile vile asali unaweza ukaitumia kwa vyakula vingine kama kulia ugali ama kuila ikiwa kavu Asali ni kitu na ambacho mimi hukipenda zaidi maanake huwa kina utamu wake na ladha ya kuvutia na ladha tamu.

Na mimi hupenda kuitumia kompyuta kuandika kompyuta ndicho kifa na ambacho huandika haraka haraka na huwa hakina makosa mingi kompyuta ndiyo mimi huitumia wakati wangu mwingi kama vile kuandika ujumbe kuandika vitu vingine kama harafa fupifupi kuweza kutumia marafiki au jamii ama kuweza kutuma kwenye kampuni.

Naam mji wangu wakusaliwa ni mji ambao naupenda zaidi mji huo huwa na mambo mengi ya zamani Mji huo vile vile huwa na makafazi yaliohifadhiwa mifupa ya wanyama wale wa kitambo kama vile dinosaurus na picha zingine za watu wa zamani Mji huu huwa wangu wa kuzaliwa huwa wazungu huja kueza kutembelea ili kueza kuona mifupa hiyo ya hawa wanyama na kueza kufanya utafiti zaidi ili kujua wanyama hawa walikuwa wanyama wa aina gani.

Naamu wakati mwingi mimi hupenda kusafiri kwa kutumia GPS GPS ndicho kifaa na ambacho mimi hutumia kuweza kusearch mahali na ambapo ninapotaka kwenda kupatembelea ili nisieze kupotesa mda wangu mwingi kwa kupitia njia ndefu au njia isiyo faa Mimi hupenda kutu kusafiri kwa kutumia GPS ndicho kifaa na ambacho mimi hupenda kutumia mda wangu mwingi.

Naam, kifa chaangu ni simu, simu ya mkononi, mimi huichaji mara mbili kwa siku ama sasingine huichaji maramoja kwa siku Wakati nina kazi nyingi za kufanya na ambazo hazitumii simu, mimi huichaji maramoja kwa siku Bali wakati mwingi mimi naitumia simu yangu, hiyo ndo saa huichaji marambili kwa siku Ama wakati mwingine maratatu kwa siku, nikiwa na kazi nyingi za kutumia simu.

Wakati wa mapumziko yangu ya mchana, mimi huweza kuweza kutembelea mbuga za wanyama ili kuweza kujiangalilia wanyama wazuri ndege na ambao ni ndege maridadi kama vile tausi, kasuku na ndege wengine wa aina nyingi Wakati wangu wa mapumziko ya mchana mimi huweza kuitumia kutumia muda huo kwa kuweza kutembelea mbuga za wanyama, mabustani ya maua ama wakati mwingine mimi hutembelea bahari ili kuweza kupata hewa safi na kujiangalilia huo mtiririko wa maji.

Na kwa sisi wa kristo mahali pa ibada huenda jumapili ama ijumaa ila kwa ndugu zetu waislamu huenda mara kadhaa kwa siku ama asubuhi na jioni ili kusuali sisi wa kristo huenda ijumaa ama jumapili kwa ibada. Sisi huenda mara mbili kwa wiki ila wa islamu huenda kila siku asubuhi na jioni.

Naam, mziki na ambayo napenda kusikiliza ni country music, huo ndo mziki wangu nina upenda zaidi Country music ni mziki na ambayo ukiwa na msongo wa mawazo au uchovu mwingi ukiusikiliza unaweza ukakutuliza, ukakuondolea msongo wa mawazo na kukupa raha, nyimbo hizo huimbwa kwa ustaarabu na ustadi hizo ndizo nyimbo na ambazo mimi huzipenda, huo ndo mziki ninaupenda zaidi kwa maisha yangu, country music ndiyo miziki ninayo ipenda sana.

Naamu, napenda hesabu zaidi. Sidhani kuna mtu anaeza akaishi bila hesabu. Hesabu ndio kila kitu. Mahali popote uendapo lazima uweze kufanya hesabu. Hakuna mahali popote unaeza ingia na ukose kufanya hesabu. Hesabu ndio kila kitu maishani. Mimi hupenda hesabu na wakati wangu mwingi wa mapumziko mimi hupenda kupitia hesabu.

Naam. Kati ya chai na kahawa mimi hupenda kutumia kahawa sana. Wakati wangu mwingi mimi hutumia kahawa ili kuweza kutoa baridi na kutoa uchofu. Kahawa ndio kinywaji na ambacho mimi hupenda kutumia wakati wangu wa mapumziko ama wakati wa asubuhi. Mimi hutengeneza kahawa ili niweze kupata kama staftahi nikitoka kuelekea kazini.

Naam, mimi napenda maua. Maua ni kitu na ambacho huvutia watu wengi. Maua na ambayo nimeweza kuyapanda kwenye mashamba yangu ama kwenye greenhouses zangu. Mimi huyasafirisha nchi za ngambo kama marekani, uingereza, uhispania, italia, ufaranza, ujerumani, uholanzi, urumi na slovakia. Mimi huyauza maua hayo kwa bei nafuu na kuweza kujikimu kimaisha na kupata usalishaji mzuri.

Naam, wakati wangu wa mapumziko kazini mimi huichukua simu yangu ya mkononi na kuingia TikTok ama Facebook kueza kutazama video fupi fupi video za vichekesho wakati mwingine mimi hupitia platform hizo ili kueza kujua dunia inaendelea vipi.

Namu, wakati mwingi mimi hupenda kusikiliza redio. Redio ndio kifaa na ambacho unaweza ukapata kwa urahisi. Jamii nyingi na ambazo zina maisha ya chini haziwezi zikawa na vitu kama TV ama simu. Redio ndicho kifaa na mbacho ni cha mwananchi wa kawaida. Redio tunaipenda kwa kuweza kusikiliza shows na ambazo ni za umaarufu, kupata taarifa, kujuwa nchi inaendelea vipi, na kupata ujumbe kwa kupitia redio na vile vile kusikiliza miziki.

Naam, mimi hununua tikiti kupitia mitandao na vile vile mimi huwanunulia watu wengine tikiti ili tuweze kwenda kutazama tukio kama mpira, filamu, nyimbo na vitu vingine vingi. Sisi huweza kununua tikiti ili kuweza kwenda kuburudika sote kwa pamoja na kupata raha mstarehe.

Naamu mimi huwashugulikia wateja wangu kuwa kuwa pa bithaa sao kuwa wakati unaofaa hili wasieze kupanga foleni au mustari kwa sababu wanapokusanyika pale huwa wengine hupata uchovu na kuchoka wakati mwingine kunaweza kuwa na juu wakali jotojingi watu wale wanaweza wakapata uchovu mwingi mimi huwahudumia wateja wangu kwa muda unaofaa na kwa wakati Kila mmoja hufurahia kazi yangu na kupata wateja wengi kwenye kampuni yetu.

Naam, ningependelea kuona maendeleo mengi kwa jamii yetu. Kama vile kuwa na barabara na ambayo ni ya lami, maji safi, maji ya kunywa na ambayo ni maji masafi, hayana, bacterias. Vilevile ningependelea tuweze kujengewa maduka mazuri tutoke kwenye vibanda. Ningependa tuwe na maendeleo mengi zaidi ila kwa sasa ningeomba maendeleo hayo machache yaweze kufanyika ya kwanza ili tuweze kujikimu kimaisha na kujiendeleza kabla tuweze kupata maendeleo mengi na maendeleo makubwa.

Na kwa siku mimi hufanya mazoezi mara mbili asubuhi na jioni asubuhi ninapoamka kabla ya kufanya chochote mimi hukimbia kilomita nne ama zaidi ili kuweza kuchangamua mwili na kuweza kutengeneza mwili na vile vile kuweza kukuza afya yangu iwe kwa njia inayastahili Mimi hufanya mazoezi mingi ili kuweza kujenga mwili wangu na kuweza kuwa na kustrengthen mifupa vile vile. Mimi hutumia muda wangu wa mapumziko kufanya mazoezi.

Naam, mwezi wa mwaka ninaupenda zaidi ni mwezi wa disemba Disemba ndiyo likizo na ambayo ninayoipenda zaidi Kwa sababu disemba mimi huenda kujumuika na familia yangu na kuweza kupatana na marafiki zangu sisi huenda kutembea, kutembelea mito mikubwa, kupiga mbizi, kushindana kwa michezo aina nyingi kama vile kucheza kadanda, kukuenda riadha, vile vile sisi hutumia mda huo kuweza kuzuru mbuga za wanyama, kujiangalia wanyama wa aina nyingi.

Naam muhimu zaidi ni kuelewana na kusikilizana Unapokuwa kazini una mawasiliano mazuri na communication ambayo inayostahili ndipo Unapofanya kazi kwa umakinivu na ustarabu na kufanya kazi enyo inaeza kupendeza kazi inapokuwa na wafanyikazi ambayo wanaelewana lugha na kuweza kufanya kazi kwa roho moja na umoja na nguvu huwa ni kazi ambayo inapendeza saidi na inakuwa kazi ya kufutia sana.

Naam nina aina mbili ya chakula na ambacho mimi hupenda kula zaidi mchele na chapati ndivyo vyakula mimi hupenda kula zaidi Mimi huu vyandaa vyakula vile pale nyumbani wakati ninapopata nafasi Baada ya siku ndefu ya kazi mimi huandaa chakula ilikuweza kula mchele ndiyo chakula ninayoandaa haraka haraka ndiyo chakula nayo iva Ila vile vile chapati mimi huandaa wakati ambao nina mda wa mapumziko kwa sababu chapati huwa na kazi nyingi zaidi.

Na mimi huishi kwenye nyumba ya mawe, nyumba ya mawe ndiyo nyumba ninayoipenda zaidi Ukiishi pale ndani huwa pana raha na vile vile hewa safi, nyumba ya mawe ndiyo nyumba mzuri kama vile wakati wa mvua husaidia sana Kwa sababu hailowani kama nyumba zingine za matope.

Naam Chakula na ambacho mimi hupenda ni wali wali ndicho chakula changu wali mimi hula wakati mwingi Wakati wa mchana na usiku wali ndiyo chakula mimi hupenda kutumia sana Kwa sababu huwa na ladha safi kushinda ugali Ugali huliwa ila mimi sipendi kula ugali wakati mwingi Kwangu mimi kwa wiki hula wali mara mbili au tatu wakati mwingine hula ugali maramoja tu kwa wiki.

Naam mimi hupenda kununua vitu vyangu supermarket. Supermarket ndiyo duka na ambalo linaeza likakuuzia vitu kwa bei nafuu bei zao huwa nzuri kuliko duka za kawaida supermarket ndipo mimi huenda kununua bidhaa zangu na vitu vingine vya matumizi ya nyumba ama mavazi vile vile huuzwa kwenye supermarket Nimi hupenda sana kuenda kutembelea supermarket na kununua vitu vyangu pale ili kuweza kupata matumizi na bidhaa nzuri nzuri.

Naam, wakati mwingi mimi hupendelea pahali pa kimya ili kuweza kutuliza nafsi, kuweza kuondoa msongo wa mawazo, kuweza kufikiria mambo mazuri na kuweza kupanga maisha yangu vizuri, au kuweza kupanga mambo ya kuweza kuinua jamii na familia yangu sipendelei mahali na ambapo pana kelele nyingi mimi hupenda kutulia pahali na ambapo ni pa kimya na mahali ambapo ni pazuri penye hewa safi na muonekano mzuri.

Naamu mahali na ampapo ngependa kupatembelea pa kihistoria ni Fort Jesus Fort Jesus ni jengo kubwa na jengo la zamani jengo lenye picha za kitambo na chengo hilo ngeweza kulitembelea hili nieze kuona yaliyomo ndani na kuweza kuliona kwa inje na kuweza kulizuru vizuri nieze kujifunza mengi kwa jengo hilo.

Naam, wakati mwingi mimi hutumia wi-fi kwa sababu wi-fi ndiyo ya haraka Wi-fi ina nguvu, mimi huingia mitandaoni ili kutafuta Kusearch vitu na ambavyo ni vya muhimu kama vile kuangalia dunia vile inaendelea kuangalia yanayojiri vile vile mimi hutumia wi-fi Kudownload fiilamu ambazo nataka ama kutuma ujumbe kupitia whatsapp twitter facebook na platforms zingine.

Naam hospitali ni chumba cha kuhifadhiwa wagonjwa mtu hutembea hospitalini wakati ana mgonjwa au mtu huenda hospitalini wakati ana maumivu watu wengi hatuendi hospitalini tu kwa ovyo ovyo mbali ni kuenda kuwatembelea wagonjwa wetu au marafiki na ambao wameweza kupata ajali ama wameweza kupatwa na magonjwa sugu hospitalini huhifadhiwa wagonjwa mbali si pahali pa kila mtu kama huna ugonjwa wowote hauwezi ukaenda hospitalini.

Naamu, mji ambao nigeweza kupenda kutembelea ni mji wa Manchester. Manchester ndipo pale timu yangu nambayo ninaispoti timu ya mpira imeweza kutoka pale timu yangu ya mpira ni Manchester City Ndio maana mimi hupenda kutembelea mji ule wa Manchester ilikuweza kupata burudani na kuona matukio mbali mbali Mimi napenda mji wa Manchester kwa sababu pale ndio timu yangu iliweza kutokea Manchester ndiyo mji na ambao ningeweza kutaka kutembelea duniani.

Naam majira na ambayo mimi hupenda zaidi ni majira ya jua Kwa sababu unaeza kuwa umeeza kupata mavuno yako unataka kueza kuyaanika ili yasije yakaoza na unyevu unyevu Majira ya jua ndiyo majira na ambayo mimi hupenda zaidi Wakati mwingine sisi hulima majira ya jua ili kueka shamba liwe tayari tunapofika msimu wa mvua au masika shamba linakua lipo tayari kukua kuweza kupanda mazao mengine Kwa hivyo majira ya jua ndiyo majira na ambayo mimi hunipendeza zaidi.

Naamu mimi hufua nguo zangu mara mbili kwa wiki watu wengine hufua nguo zao mara nyingi kama vile mekaniks hufua nguo zao mara nyingi kwa wiki kwa sababu ya kazi yao Mimi hufua nguo zangu mara mbili kwa wiki kwa sababu kazi nambayo ni nayoifanya mimi si kazi ya uchavu ni kazi nambayo ni ya ofisi.

Na mazoezi yangu ya kila siku ni kama vile kukimbia, mimi hukimbia kilomita saba kila siku Wakati mwingine mimi huenda kwenye gym, kuinua viuma vizito vizito ili kuweza kujenga misuli na kuweza kutengeneza afya yangu na vile vile kuweza kupoteza mafuta mengi kwenye mwili, hayo ndiyo mazoezi na ambayo mimi hufanya kila siku ninapo amka ama ninapomaliza kazi yangu.

Na watu na ambao mimi hupenda kucheza nao ni watoto Watoto ndiyo watu na ambao mimi hupenda kucheza nao mara nyingi kama vile mchezo wa kadanda Marathon na vile vile mchezo mingine kama vile folebo Mimi huwafunza kucheza na kuwapa manufaa mazuri na kuwapa mawaidha ili waweze kuwa wachezaji wenye vipaji vizuri na vile vile wawe watu wazuri kwenye jamii.

Naam kuna aina nyingi ya keki ila mimi hupenda keki ya harusi Keki ile huwa inavutia Keki ile huwa na ghorofa kadhaa kama nne ama tatu Keki ile hupambwa kwa sukari aina sukari na ambayo imetengenezwa aina ya maua sukari ile huwa ni tamu zaidi na ya kupendeza Mimi hupenda keki ya harusi sana kwasababu ya ladha yake tamu.

Naam, chakula cha jadi na ambacho mimi hukipenda zaidi ni nyama na chapati. Nyama na chapati ndiyo chakula na ambacho mimi hupenda kutumia haswa wakati wa usiku Kwa sababu unapokula nyama na chapati huongeza manufaa kwenye mwili nyama husaidia kwenye proteini vile vile chapati husaidia kwa kuongeza vitamins kwa mwili.

Naam usalama wa vidole ndiyo usalama dhabiti na usalama unaoaminika zaidi kutumia pin ama password ni vizuri ila siyo vizuri zaidi unaeza kuwa na majanga mtu anaeza akachukua simu yako aeze kujua umeeka password aina gani afungue akuharibie mitandao yako aeze kuposti picha zisi sisi sofa na kuweka mambo yasiofa ila usalama wa vidole ndio usalama dhabiti na usalama unaostahili kwenye mitandao.

Naamu mimi hupenda kusimamia haswa ni napopewa cheo kazini ama kwenye kampuni niweze kusimamia wafanyi kazi Mimi hupenda zaidi na kuweza kuwapa manufaa na kuweza kuwapa mawaitha Kuwaelekeza kwanjia inayostahili waweze kufanya kazi Kwa umoja kwa upendo kwa kufanya kazi kwa undugu ili kazi yetu yeze kupendeza na iwe kazi nzuri.

Lah! Sijawahi kusafiri kwa ndege ila ni ndoto yangu kuweza kusafiri kwa ndege niweze kusafiri kwa ndege kutoka nchi yangu hadi nchi nyingine ama ng'ambo Ningeweza kupenda kusafiri kwa ndege niweze kufika uingereza uingereza ndiyo nchi na ambayo Ninapenda kwenda kuweza kuitembelea Nitembee mji wa Manchester niweze kuitembelea team yangu ya Manchester City niweze kupata furaha na burudani na kuweza kuona mambo mapya na mambo mengine tusiyo yaona kwenye nji yetu ya Kenya.

Naam umeme unapopotea Mimi huweza kuwajulisha watu wa kenya pawa kuweza kuturudishia umeme kwa wakati huo huo Kwa sababu kwenye kijiji umeme unapopotea Kuna kuwa na ukosevu wa usalama wizi unaongezeka Mara nyingine unaeza ukaenda ukaanguka ukagongwa na vitu visivyonekana kwa giza Kwa hivyo mimi umeme unapopotea Mimi huweza kuwajulisha waeze kuturudishia umeme kwa wakati ili tusikae kwenye giza totoro.

Naam mi napendelea viyatu vya aina ya sports Sports ndivyo viatu mimi hovaa zaidi wakati wa mazoezi ama wakati ninapoenda kucheza mpira kukimbia Wakati mwingine sports utumika kwa matembezi kwa sababu si viatu vizito hivi viatu vingine uwezi ukatembea navyyo kilomita nyingi kwa sababu ya uchovu Sports ndivyo viyatu na ambavyo ni vizuri kwa matembezi.

Naam, mimi hupenda kupiga picha na mimi hupenda kupigia picha pahali ambapo pana mwonekano mzuri, pahali pasafi, pahali penye pana bustani la maua na pahali panapopendeza Sipigi picha ovyovyo kwa mahali ambapo ni pachafu, pahali hapapendezi Mimi hupigia picha zangu pahali pazuri ili niweze kuziposti kwenye mitandao yangu ya kijamii.

Naam masaa yangu ya mapumziko ya jioni mimi hupenda kusikiliza nyimbo kama vile mziki ya aina nyingi, mziki ya tamaduni za kikwetu, mziki ya waimbaji kama vile Tony Young, waithaka wa Jean, Samido, Joyce wa mama na wengine wengi mziki hiyo hunipendeza mimi kabla ya kuanza shughuli zangu za upishi.

Naam, programu na ambazo mimi hutumia mara nyingi ni whatsapp, facebook, twitter na youtube. Mimi hutumia whatsapp zaidi kwa kuweza kutuma ujumbe picha ama vitu vingine kama vile links za kazi na vitu vingine. Mimi hutumia whatsapp zaidi kwa kutuma ujumbe mfupi na vile vile kutumia familia zangu picha.